Ndiyo mimi ningependa kurudi ujana kwa kiwango fulani si kwa kila kitu nigependa kurudi ujana nikiwa na maarifa uzoefu na akiba niliyo nayo sasa kipindi cha ujana kilikuwa na nguvu nyingi ndoto kubwa na uhuru wa kujaribu mambo mapya bila hofu kubwa ya kushindwa ilikuwa ni wakati wa kujifunza kukosea na kuijenga hatua kwa hatua hata hivyo pia natambua kuwa kila hatua ya maisha ina tamani yake maisha ya sasa yamenipa welewa mpana zaidi. Uvumilivu na uwezo wa kufanya maamuzi bora. Kwa hiyo, ningepata nafasi ya kurudi ujana ningetumia muda huo kwa busara zaidi. Kujifunza kwa bidii. Kuthamini muda na kujitunza kiafya lakini bado ninge heshimu safari niliyo pitia hadi kufika hapa.

Wakati wa mapumziko, mimi upendelea kutumia muda uo pumzika, sha akili na mwili ili niweza kurejea kwenye shughuli zangu nikiwa na nguvu mpya. Mara nyingi mimi hufanya mambo mepesi kama kunywa maji au chai. Kunyoosha mwili na kuvuta pumzi kwa utulivu ili kuondoa uchovu uliokusanyika wakati wa kazi. Pia, hutumia muda wa mzuri kusikiliza muziki wa taratibu. Kuangalia ujumbe muhimu kwenye simu au kuzungumza kwa muda mfupi na wenzangu. Ili kubadilishana mawazo na kujenga mahusiano mazuri. Wakati mwingine mimi husoma makala fupi au kutafakari juu ya kazi ninazo paswa kukamilisha baadaye. Kwa ujumla mapumziko hunisaidia kuongeza umakini, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha ufanisi ninaporudi kazini au kwenye majukumu mengine ya siku.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi, asaa kwanzia saa kumi na mbili adi saa nne za asubuhi. U ni wakati ambao ninaisi akili yangu iko tulivu, safi na tayari kupokea mawazo mapya. Asubuhi ninapoamka, kabla kelele ja siku kuanza na kabla majukumu mengi yajanisonga, napata nafazi nzuri ya kufikiri kwa utulivu na kupanga mambo yangu kwa umakini. Wakati uu uwa na uwezo mzuri wa kuzingatia jambo moja bila kuvuruga. Jambo linalonisaidia kufanya kazi kwa ufanizi zaidi asubui pia unipa motisha ya kuanza siku kwa nguvu. Na mtasamo chanya mara nyingi nikianza kazi mapema naisi ninaudhibiti mzuri wa ratiba yangu ya siku nzima. Naweza kutekeleza kazi ngumu au zinazoitaji umakini mkubwa mapema kabla kuchoka au akili kujaa mawazo mengi. Hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu najua kuwa kazi muhimu tayari nimeshaianza au kuimaliza mapema. Pia napenda asubuhi kwa sababu mazingira uwa tulivu, kelele ni chache, simu na mtandao ya kijamii avijasumbua sana na watu wengi bado hawajaanza shuguli zao kikamilifu. Ali hiyo unifanya nijiskie huru na mwenye umakini zaidi. Nikiwa katika mazingira tulivu ninaweza kufikiri kwa kina, kufanya maamuzi bora na kutatua chagamoto kwa uraisi zaidi. Hata hivyo, siwezi kusema kwamba asubuhi pekee ndio wakati nafanya kazi vizuri. Wakati mwingine jioni saa kuanzia saa kumi na moja adi saa moja usiku, pia unifaa kwa kazi flani. Jioni napenda kufanya kazi nyepesi, au kazi za ubunifu kama kupanga mawazo, kusikiliza taarifa na kufanya mapitio ya kazi niliofanya mchana. Wakati huu huwa nimetulia baada ya majukumu ya siku, hivo akili yangu inaweza kutafakari mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Usiku wa manane, kazi unipungua kwa sababu mwili uanza kuchoka. Ingawa wakati mwengine naweza kuwa na mawazo mazuri usiku, si raisi kudumisha umakini kwa muda mrefu, ndio maana napendelea kufanya kazi muhimu asubuhi na kuwacha kazi nyepesi au za kawida kwa mchana au jioni. Kwa ujumla, nimegundua kuwa kujitambua na kuelewa ni wakati gani wa siku nafanya kazi vizuri, kunanisaidia sana. Uniraisishia kupanga ratiba yangu, kutumia nguvu zangu ipasavyo na kuongeza ubora wa kazi ninayofanya. Ninapofanya kazi katika muda unaonifaa, zaidi naisi kuridhika, kujiamini na kupata matokeo bora. Hii inasaidia pia kundumisha husiano mzuri kati ya kazi na maisha yangu binafsi kwa sababu nafanya mambo kwa wakati unaofaa badala ya kujilazimisha kufanya kazi nikiwa nimechoka au sina umakini wa kutosha.

Manthari nzuri zaidi niliowahi kuona ni manthari ya asili. Yenye mchanganyiko wa milima, miti ya kijani kibichi na hanga pana. Manthari hii ilinivutia sana kwa sababu ilikuwa tulivu safi. Na iliyoonyesha uzuri ya wa asili bila kuingiliwa sana na shughuli za kibinadamu. Nilipokua pale nilihisi kama akili yangu inapumzika. Na mawazo yote mazito yanapungua taratibu. Nakumbuka kuona milima ikifuatana kwa umbali mrefu bahari ikiwa imefunikwa na ukungu mwepesi asubuhi. Jua lilipokuwa linachomoza miale yake ilipenya katikati ya mawingu na kuangaza vilele vya milima. Jambo linalofanya manthari yaonekane ya kipekee sana. Rangi ya asili ilichanganyika vizuri kijani cha mti, kawia ya ardhi na buluu ya anga na kuleta taswira yenye kuvutia macho. Pia kulikuwa na uwanda mpana wa mashamba na nyasi ambapo upepo ulipovuma uifanya nyasi zicheze kwa mwendo wa taratibu. Sauti ya upepo ikichanganyika na sauti za ndegi ilikuwa ya kupendeza sana. Manthari hii ilinifanya nitambue jinsi mazingira ya asili yalivyo muhimu kwa maisha ya binadamu hasaa katika kutupa utulivu wa kiakili na kihisia. Sehemu nyingine nzuri niliowai kuona ni eneo lenye maji kama mto au ziwa. Maji yalikuwa safi na tulivu. Anga na miti iliyozunguka kuona maji yakitembea polepole au yakikaa kimya. Kulinipa hisia ya amani na kufanya nitafakari maisha kwa undani zaidi. Manthari ya maji hunifanya nihisi karibu zaidi na asili na kunikumbusha umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji. Manthari hizi zote nzuri ziliniacha kumbu kumbu za kudumu kwa sababu hazikuwa tu nzuri kwa macho. Bali pia zilinipa utulivu wa ndani zilinifanya nisikie mwenye shukrani kwa uzuri wa dunia na kunipa motisha. Na kuthamini na kulinda mazangira. Kila ninapokumbuka manthari hizo nahisi kama ni narudi tena pale na kupata amani ile ile niliohisi wakati ule. Kwa ujumla, manthari nzuri zaidi kwangu ni ile tu inayoonekana kwa macho bali ile inayogusa moyo na akili. Manthari ya asili hunifundisha uvumulivu. Utulivu na umuhimu wa kuishi kwa maelewano na mazingira yanayotuzunguka.

Ili kueka afya yangu iwe nzuri, ninafanya mambo iwe nzuri, ninafanya mambo mbalimbali ambayo yanahusisha mwili ya kili na ata mahusiano yangu ya kila siku. Ninaamini afya njema ni jambo la siku, si jambo la siku moja bali ni matokeo ya maamuzi madogo madogo, ninayofanya kila siku katika maisha yangu. Kwanza kabisa, ninajitahidi kula chakula bora na chenye virutubisho ina. Inamaanisha kula vyakula vya asili kama mboga za majani. Matunda nafaka hizo bolewa na protini kama maharagwe mayai, samaki au nyama kwa kiasi. Najitahidi kupunguza matumizi ya vyakula vya mafuta mengi sukari nyingi na vyakula vilivyosindikwa sana. Pia mimi hunywa maji ya kutosha kila siku. Kwa sababu maji ni muhimu sana katika kusaidia mng'eng'enyo, wa chakula na kufanya mwili ufanye kazi vizuri. Pili, nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Sii lazima yawe mazito sana, wakati mwingine ni kutembea kwa haraka, kukimbia taratibu au kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili. Mazoezi hunisaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na pia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya mazoezi, mimi huhisi mwili kuwa mwepesi na akili kuwa tulivu zaidi. Jambo lingine muhimu ni kupata usingizi wa kutosha najitahidi kulala kwa masaa ya kutosha kila siku kwa sababu usingizi hunisaidia mwili kujirekebisha na akili kupumzika. Kukosa usingizi, huathiri afya kwa njia nyingi, ikiwemo uchovu, hasira, za haraka, na kupungua kwa umakini, ndio maana hujaribu kupanga ratiba yangu vizuri ili nipate muda wa kupumzika, pia ninajali afya ya akili na hisia, ninapohisi mawazo yanayo yananizidi au ninapitia changamoto. Mimi hujaribu kutafuta muda wa kujitulia, kusikiliza mziki au kuzungumza na mtu ninaye muamini. Wakati mwingine kutenga muda wa kukuwa pekee yangu na kutafakari hunisaidia kupunguza mawazo mazito. Afya ya akili ni muhimu sana kwa sababu huathiri namna tunavyoishi na kushughulika na watu wengine. Aidha ninajiepusha na tabia hatarishi kama matumizi ya kupita kiasi ya pombe, uvutaji wa sigara au matumizi ya dawa za kulevya. Najua tabia hizi zinaweza kuharibu afya taratibu. Hata kama madhara hayaonekani mara moja. Badala yake, mimi hujaribu kujenga tabia chanya zinazosaidia mwili na akili kwa mda mrefu. Pia ninajitahidi kudumisha usafi binafsi na mazingira. Kuoga mara kwa mara, kunawa mikono na kuweka mazingira safi husaidia kuzuia magonjwa. Usafi ni jambo rahisi lakini lina mchango mkubwa sana katika afya ya mtu. Mwisho kabisa ninajifunza kusawazisha kazi na mapumziko. Kufanya kazi bila kupumzika kunaweza kuleta uchovu na msongo wa mawazo. Ndiyo maana mimi hujaribu kupanga muda wa kupumzika. Kufurahia vitu ninavyovipenda na kutumia muda na watu ninaowajali. Hii hunipa furaha na kunisaidia kuwa na mtazamo chanya wa maisha kwa ujumla. Kuweka afya nzuri na michakato unaohitaji ni damu, uvumilivu na kujijali. Kwa kufanya mambo haya kwa uangalifu na kwa kawaida najitahidi kuhakikisha kuwa ninaishi maisha yenye afya, furaha na nguvu. Za kuendelea kukabiliana na changamoto za kila siku katika maisha.

Ndio, mimi huweka picha zangu mtandaoni lakini hufanya hivyo kwa tahadhari na kufikiri kwa kina kabla ya kukuchukua hatua hiyo. Kwangu kuweka picha mtandaoni si jambo la kufanya haraka au kwa mazoea tu. Bali ni uamuzi unaohitaji kuzingatia mambo mengi. Kama faraga, usalama na ujumbe ninaotaka kuwasilisha kwa watu wengine. Kabla sijaweka picha yoyote mtandaoni, kwanza mimi hujiuliza kwa nini nataka kuiweka. Je, ni kushiriki kumbukumbu nzuri? Je, ni kuonyesha tukio muhimu katika maisha yangu, au ni kwa sababu tu watu wengine wanafanya hivyo? Maswali haya hunisaidia kuchuja picha zinazochagua kuweka. Si kila picha ninayopiga au ninayopata ndio ninaona inafaa kuekwa hadharani. Baadhi ya picha ninazochukulia kama kumbu kumbu binafsi ambayo ninapendelea kubaki nazo au kushirikisha na watu wa karibu tu. Mara nyingi mi huweka picha zinazohusiana na matukio maalum kama sherehe za kifamilia. Safari nilizofanya au shughuli nilizofurahia na marafiki. Pia, mimi hupenda kuweka picha zinazoonyesha mambo chanya kama maendeleo binafsi. Mafanikio fulani au mandhari nzuri za ya asili. Ninapoweka picha kama hizi, huhakikisha zina ubora mzuri na zinaonekana kwa heshima bila kuonyesha mambo ambayo yanaweza kuniletea matatizo baadaye au kunifanya nijisikie vibaya. Jambo lingine muhimu sana ninapozingatia ni faraga. Najua kuwa mara picha inapowekwa mtandaoni inaweza kufikiwa na watu wengi zaidi ya nilivyokusudia awali. Kwa sababu hiyo, nimeutumia mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii ili kudhibiti ni nani anaweza kuona picha zangu. Wakati mwingine mi huweka picha kwa marafiki, wa karibu pekee au kundi maalum la watu, ninaoamini. Pia huwa makini sana kutoweka picha za watu wengine bila idhini yao, hasa watoto au watu ambao hawapendi kuonekana mtandaoni. Usalama mtandaoni pia ni jambo linalolipa uzito mkubwa. Najua kuna watu wanaweza kutumia vibaya taarifa au picha zilizowekwa mtandaoni. Hivyo huepuka kuweka picha zinazoonyesha taarifa binafsi kama mahali nilipo kwa wakati halisi, nyarakati muhimu au vitu vya thamani. Pia huwa sipendi kushiriki kila hatua ya maisha yangu, hadharani kwa sababu naamini baadhi ya mambo yanapaswa kubaki binafsi, ili kulinda amani ya akili na usalama wangu. Zaidi ya hayo, mimi hujaribu kudumisha taswira nzuri mtandaoni na ninachokichapisha na kinawakilisha mimi kama mtu. Hata kwa watu ambao hawajanifahamu binafsi, kwa hivyo, mimi hujitahidi kuhakikisha picha ninazoweka zinaendana na maadili yangu na heshima ninayojipa. Nafahamu kuwa waajiri, marafiki wapya na watu wengine wanaweza kuona matui ninayoweka mtandaoni hivyo ni muhimu kuwa makini na kile ninachokishiriki. Kwa ujumla, ninaona kuweka picha mtandaoni kama chombo cha kushiriki kumbukumbu na kuwasiliana na watu, lakini si kama kitu cha kulazimika kufanya kila wakati. Huwa ninaweka picha kwa kiasi kwa malengo mazuri na kwa uangalifu mkubwa. Kufanya hivyo nahisi ninalinda faraga yangu, usalama wangu na pia amani ya akili. Huku nikiendelea kufurahia manufaa ya teknolojia. Na mitandao ya kijami kwa njia chanya na yenye uwiano mzuri.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingila yake ya kazi yenye mshikamano eshima na ushirikiano mzuri kati ya wafanyakazi kuanzia siku nilipojiunga na shirika hili nimejifunza kuwa si mahali pa kufanya kazi tu bali ni sehemu inayotamini watu wake na kuwapa nafasi ya kukua kitaaluma na kibinafsi. Wafanyakazi wanahimizwa kufanya kazi kwa pamoja kubadilishana mawazo na kusaidiana ili kufikia malengo ya pamoja ya shirika pia napenda sana utamaduni wa uwazi na mawasiliano mazuri uliopo kati ya shirika langu vionguzi wako tayari kusigiliza maoni na mapendekezo ya wafanyakazi jambo linalonifanya nijisikie kutaminiwa na kupewa nafasi ya kuchangia katika maendeleo ya shirika. Mawasiliano ya wazi usaidia kupunguza migogoro, kuimarisha uwelewano na kuongeza ufanisi wa kazi kwa ujumla. Jambo lingine ilinalonivutia ni fursi ya kujifunza na kujiendeleza shirika linatoa mafunzo mbalimbali, uwasha na ushauri wa kitaaluma ambao unisaidia kuboresha ujuzi wangu na kuwa bora zaidi katika kazi yangu. Hii inanipa motisha ya kuendolea kufanya kazi kwa bidii kwa sababu najua juhudi zangu zinaungwa mkono na shirika. Zaidi ya ayo. Napenda maadili na malengo ya shirika. Shirika langu lina dira nadima iliowazi. Kazi nayofanya ina mchango alisi kwa jamii au kwa wateja wake iunifanya nijisikie faari. Kuwa sehemu ya timu kwa sababu najua kazi yangu ina maana na inaleta mabadiliko chanya katika jamii. Zaidi ya hayo, napenda maadili na malengo ya shirika. Sirika langu lina dira iliowazi, malengo ya kimaadili na dima ya kutoa uduma bora kwa wateja au jamii. Kuwa sehemu ya shirika lenye malengo ya wazi na yenye tamani kunanifanya nijisikie fahari. Najua kwamba kazi ninayoifanya si ya bure tu bali nachangia kwenye maendeleo ya shirika, wateja na mara nyingine ata jamii kwa ujumla. Hii inaniwezesha kuona tamani ya kazi kila siku na kunifanya njitolee zaidi kwa bidii. Napenda pia ulinganifu na uiyano unaotelewa na shirika kati ya kazi na maisha binafsi. Shirika linaelewa kuwa wafanyakazi wana maisha ya kibinafsi ambayo yanapaswa kueshimiwa. Kupata mda wa kumzika, kushugulikia familia na kujitunza binafsi. Kunausiana sana na utendaji bora kazini. Shirika linatambua hiri na kutoa masharti ya kazi yanayoruhusu kufanya kazi kwa ufanisi bila kuatiri maisha ya binafsi ii inanipa amani ya akili na kurudika na nafasi yangu kazini. Kwa ujumla napenda shirika langu kwa sababu linanipa mazingira salama. Motisha ya kufanya kazi furusa za maendeleo na isia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa aya yote unifanya nifraie kazi yangu na nijitolee kikamilifu katika majukumu yangu ya kila siku kazini.

Nashughulikia mabadiliko kazini na nimejifunza kuwa ni jambo la kawaida na mara nyingi linaweza kuwa changamoto kwa wafanyakazi wengi. Mabadiliko haya yanaweza kuhusisha mabadiliko ya teknolojia, mabadiliko ya taratibu za kazi au hata mabadiliko ya viongozi na mashirika. Ili kushughulikia mabadiliko haya kwa ufanisi kwanza mimi hujaribu kuelewa kwa kina sababu ya mabadiliko kujua ni kwa nini mabadiliko yameanzishwa na ni nani wanaohusiana nao. Na ni matokeo gani yanayotarajiwa kunisaidia kuwa na mtazamo chanya badala kuhisi hofu na kuchanganyikiwa. Mara nyingi ninapo shugulikia mabadiliko mimi uanza kubadilisha mtazamo wangu badala ya kuona mabadiliko kama tatizo au kikwazo. Ujiona kama fursa ya kujifunza kitu kipya, kuboresha ujuzi wangu na kujaribu njia mpya ya kufanya kazi. Kwa kufanya hivyo nahisi kuwa ninaweza kudibiti hali badala ya kuiacha iniangamize. Mtazamo chanya ni atua ya kwanza muhimu kwa sababu usaidia akili yangu kuwa tayali kubadilika na kuendana na mabadiliko. Atua inayofuata ni kufanya mpango wa jinzi inakavyo kabiliana na mabadiliko. Hii inaweza kujumuisha kupanga ratiba mpya, kuparalisha utaratibu wa kali, au kujifunza teknolojia, au mbinu mpya zinazo itajika. Mara nyingi, mimi uandaa atua ndogo ndogo ambazo zinaweza kusaidia kwamasisha mabadiliko, atua kwa atua bila kusababisha msongo mkubwa. Kwa mfano kama kuna mfumo mpya wa kompyuta kazini kwanza ujifunza vipengele muhimu na kisha kuendelea kujua sehemu ndogo ndogo zinazo itajika badala ya kujaribu kujua kila kitu mara moja. Pia mawasiliano ni muhimu sana wakati wa kushugulika mabadiliko huwa nazungumza na wenzangu au viongozi ili kuelewa mabadiliko vizuri zaidi. Kuuliza maswali na kushiriki mawazo au changamoto zinazo jitokeza. Hii usaidia kupunguza ofu kujenga uelewano na kwakikisha kila mtu anakuwa na taarifa sawa. Kwa kushirikiana na wenzangu, naunda mazingira yenye mshikamano na hii usaidia mbadiliko kufanikishwa araka kwa ufanisi. Zaidi ya ayu, ninajitahidi kuboresha ujuzi wangu na kujifunza mambo mapya. Kwa kujifunza na kuboresha ujuzi wangu, najiakikisha kuwa si tu ninaendana na mabadiliko bali pia ninaweza kushiriki kwa ufanisi na kutoa mchango chanya. Kujifunza kuna nisaidia pia kuwa na mtazamo chanya na kuondoa ofu inayoweza kuibuka kutokana na hali isio julikana. Mwisho, ninajitahidi kushirikiana na kushikilia mtazamo chanya kwa muda mrefu kwakikisha kuwa siwai kurudi kwenye ofu au upinzani wa mabadiliko. Kwa kufanya hivyo mabadiliko kazini yanakua fursa ya ukuwaji binafsi na kitaaluma na sio kikwazo. Kila mabadiliko unayo shugulikia nayo ni njia ya kujifunza na kuwa mtaaluma bora zaidi na kuonyesha uwezo wao wa kubadilika na kustaimili ali mpya. Kwa ujumla kushugulika na mabadiliko kazini kunaitaji mtazamo chanya. Uelewa wa kina mawasiliano bora kujifunza kitu kipya uvumilifu na ubunifu. Kwa kuchukua hatua hizo nahakikisha kuwa mabadiliko aya nipunguzi ubora wa kazi bali kuna nipanua nafasi ya kujifunza kuboresha utendaji na kuwa tayari kwa changamoto na fursa mpya zinazo kuja. Hii inanisaidia kuwa mtaalumu anaye endana na mabadiliko, mwenye mtazamo chanya na anaye jua kushirikiana kikamilifu na wengine.

Ushauri muhimu sana ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kujua kuthamini muda wake na kutumia kila fursa ya maisha kwa busara. Maisha ni mafupa. Maisha ni mafupi na kila mtu anapokea nafasi ya kipeke kufanya mambo ambayo anaweza kumsaidia kukua kielimu, kitaluma na binafsi. Kwa hivyo ni muhimu kutumia muda vyema kuepuka kukwairisha mambo muhimu na kuhakikisha kila hatua unayoichukua ina maana. Inahusisha kupanga ratiba kila siku. Kuweka kipaumbele cha mambo muhimu na kushughulikia changamoto kwa wakati wake badala ya kusubiri tu hatua zisizo na uhakika. Pili, ningemshauri mtu kuwa na mtazamo chanya kila wakati. Changamoto na matatizo ni sehemu ya maisha lakini jinsi tunavyokabiliana ndicho kinacho amua matokeo. Kwa kuwa na mtazamo chanya mtu anakuwa na uwezo wa kuona fursa hata katika hali ngumu. Kushughulikia msongo wa mawazo na kubadilika pale inapohitajika mtazamo chanya pia huongeza ujasiri. Na kujaribu mambo mapya na kushinda hofu ya kushindwa. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa ukuwaji, binafsi na kitaaluma. Tatu, ningemshauri mtu kujifunza kila siku na kuwa na ari ya maendeleo. Ujuzi unaopatikana leo unaweza kuwa msingi wa fursa ya kesho. Kuendelea kujifunza kupitia vitabu, kozi, mafunzo na hata uzoefu wa kila siku. Kunasaidia mtu kuwa bora zaidi. Kupata suluhisho za changamoto za kila siku na kujiandaa kwa fursa mpya. Kila mtu anapopata marifa mapya anaongeza thamani yake binafsi na pia kwa watu wengine wanao mzunguka. Ningemshauri pia kudumisha afya ya mwili. Na akili bila afya bora hawezi kufanikisha malengo ya kikamilifu. Hii inahusisha kula chakula bora kufanya mazoezi ya mwili. Kupata usingizi wa kutosha na pia kuzingatia ustawi wa akili. Kwa kupumzika kutafakari au kushirikiana watu wanao msaidia kuondoa msongo wa mawazo. Afya bora inahakikisha mtu anakuwa na nguvu za kushughulikia changamoto na kufurahia maisha kikamiliu zaidi ya hayo, ningemshauri mtu kujenga uhusiano mzuri na wengine. Mahusiano ya heshima na ushirikiano ni msingi wa maisha ya furaha na mafanikio kushirikiana na kuna kusaidiana kuelewana na wengine hutoa nafasi ya kupata msaada pale unapohitaji. Na pia kuna saidia kujenga mazingira chanya ambayo kila mtu anafurahia. Uhusiano mzuri pia hutoa mwanga wa hisia na motisha kila siku. Mwisho kabisa ningemshauri mtu kuthamini kila hatua ya maisha. Kuwa na subira na kushughulikia changamoto kwa uvumilivu. Maisha hayako kamili na changamoto ni sehemu ya mchakato ya kujifunza na kukua. Kwa kuthamini kila hatua mtu anajifunza kutoka kwa makosa kushinda hofu na kuwa na mtazamo chanya kwenye maisha. Subira na uvumlivu husaidia kushughulikia vikwazo kwa hekima badala ya hasira au kuchoka kwa haraka. Kwa ujumla, ushauri wangu ni kuishi maisha yenye busara, mtazamo chanya, ari ya kujifunza, afya bora, mahusiano mazuri, ya uvumilivu katika changamoto. Ikiwa mtu anaweza kuzingatia haya yote, hatakuwa na maisha yenye mafanikio, furaha, na amani ya ndani. Huku akitengeneza fursa ya maendeleo binafsi na pia kuchangia mama, mema kwa jamii, inayomzunguka. Ushauri huu si wa dharura tu bali ni miongozo ya msingi ya maisha ambayo kila mtu anapaswa kujiribu kuyafuata ili kufanikisha maisha yenye maana yenye matokeo chanya.

Ndiyo mimi napenda muziki wa jadi na sababu ni nyingi. Muziki wa jadi una umuhimu mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Si tu kwa burudani bali pia kwa kuhifadhi utamaduni na historia ya jamii. Kwa upande wangu napenda jinsi unavyoweza kunipeleka nyuma, kwa wakati fulani na kunifanya nihisi hisia maalum ambazo muziki wa kisasa mara nyingine hauwezi kuleta. Kila kipande cha muziki wa jadi kina hadithi, mashairi na maadili yaliyofungwa ndani yake. Jambo linalonifanya nifikirie zaidi na kuthamini urithi wa kitamaduni. Muziki wa jadi kwa kawaida unahusisha vyombo vya asili. Mitindo ya taratibu na nyimbo ambazo inabebe ujumbe wa maadili au historia ya jamii. Napenda jinsi midundo inavyoweza kuunda hali ya utulivu. Au kuamsha shauku ndani ya moyo. Wakati mwingine napenda kusikiliza nyimbo ambazo zinahimiza furaha, ushindi au sherehe. Wakati mwingine napenda zile ambazo zinanisaidia kutafakari au kupumzika. Hii inanifanya nijisikie kuwa muziki wa jadi una urefu wa maana zaidi kuliko burudani tu. Kwani unachangia maadili, elimu na mafunzo ya maisha kwa njia ya kipekee. Zaidi ya hayo napenda jinsi muziki wa jadi unayoshirikisha jumuia nzima katika sherehe za kijamii au mila za kitamaduni. Kila mtu kushirikiana na kwa kuimba, kucheza au kucheza ngoma za jadi. Hiyo hunisaidia kuona umuhimu wa mshikamano wa kijamii, kushirikiana na wengine na kuhisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Muziki wa jadi huishi tu kwenye sikio, unagusa moyo na akili na kutia hisia za umoja, furaha na heshima kwa urithi wa asili. Pia napenda jinsi muziki tofauti za kiasili inavyoweza kunipeleka kwenye maeneo tofauti ya nchi au jamii. Kila kabila au eneo lina mtindo wake, mdundo yake na vyombo vyake wa kusikiliza muziki wa jadi kutoka sehemu tofauti. Kunanifundisha kuthamini tofauti za tamaduni, kutambua vipaji vya kila jamii na kuelewa historia zilizopitwa na vizazi hii. Hii inanifanya niwe mtu mwenye ufahamu zaidi mwenye shukrani na kwa urithi wa kitamaduni wa jamii yangu na dunia kwa ujumla. Mwisho napenda muziki wa jadi kwa sababu unachangia utambulisho wangu. Kusikiliza kunanifanya nijivunie utamaduni wangu, kurithi wa familia na historia ya jamii. Muziki huu ni darasa lisilo na mwisho la kujifunza kuhusu maisha, maadili na furaha ya kijamii. Kwa hivyo si burudani tu bali ni sehemu ya maisha yangu. Njia ya kujifunza na njia ya kuunganisha jamii. Muziki wa jadi pia hunisaidia kushikilia kumbukumbu za jamii, sherehe na tukio la furaha, kwa sababu mara nyingi tunalikumbuka tunaposikiliza kipande hicho cha nyimbo kilichoshirikishwa na vizazi vipya. Kwa ujumla napenda muziki wa jadi kwa sababu unaniletea furaha, amani, ufahamu wa kitamaduni, mshikamano wa kijamii na utambulisho wa kibinafsi. Kila kipande cha nyimbo au midundo ya jadi ninayosikiliza kinanifundisha kitu kipya. Kunileta karibu na historia ya jamii na kunipa hisia za kipekee ambazo hazipatikani kwa urahisi katika muziki wa kisasa. Muziki wa jadi ni urithi, wa thamani na kunusurika kwake ni njia ya kuendeleza thamani, mafunzo na historia kwa vizazi vijavyo.

Mimi napenda sana kuchora na kupaka rangi. Na hii ni moja ya shughui nizozipenda sana kwa sababu si tu burudani bali pia ni njia ya kujieleza na kuunda kitu cha kipekee kutoka kwa mawazo yangu. Kuchora na kupaka rangi kunanisaidia kutuliza akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuamusha ubunifu wangu. Wakati ninapoanza kuchora mara moja naona kuwa mawazo yangu yanapangwa vizuri. Na kila mstari au rangi nnaongeza, huchangia kufanya picha iwe kamili na yenye maana. Hii ni njia ya kipekee ya kueleza hisi ambazo mara nyingine nivi vigumu kuzungumza au kueleza kwa maeneo kwa maneno tu. Napenda jinsi ya kuchora kunavyo nipa uhuru kwa mawazo si lazima picha iwe sahihi au kuwa kamili, kila wakati nina nafasi ambapo naweza kujaribu mitindo tafauti. Michoro tafauti na mbinu tafauti za rangi kupaka rangi kunanipa fursa ya kuchanganya rangi na kuunda mandhari au taswira zinazohusiana na hisia ya zangu. Inafanya kazi kwa uzoefu na kujifunza kila wakati. Kwa sababu kila mara ninapochora au kupaka rangi, napata mbinu mpya, mtindo mpya au uelewa mpya kwa jinsi rangi inavyoweza kuleta hisia au maana. Zaidi hayo, napenda jinzi kuchora na kupaka rangi kunavyo saidia kukuza umakini na subira. Shughuli hizi zinaitaji mda na umakini mkubwa. Kwani mstari mmoja au rangi isio pangwa inaweza kupadilisha picha nzima. Hii inafundisha kuwa kila hatua ya maisha ina umuhimu na kila jambo lazima lifanyike kwa utaratibu na kwa uangalifu. Kupaka rangi kunahitaji uvumilivu na hii hunisaidia pia katika maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu ninajifunza kua si kila kitu kinatokea haraka bali ni muhimu kufanya hatua kwa hatua ili kupata matokeo mazuri. Pia napenda jinzi shuguli hii inavyoweza kuwa njia ya kuungana na wengine. Wakati mwengine napenda kuchora pamoja na familia marafiki ya wenzangu wa shule. Na inaboresha mshikamano wakijamii na kujifundisha kushirikiana kushirikisha mawazo na kusherehekea kazi za kila mmoja. Kuona wenzangu wa kifurahia michoro yao na kunijengea motisha kuendaelea kuboresha ujuzi wangu. Shuguli hii pia ni njia nzuri ya kushiriki hisia zangu kwa wengine kwani picha au rangi zinaweza kueleza maneno ambayo mara nyengine hayawezi kutolewa. Upande wa wakibinafsi napenda pia msururu wa hisia unaotokana na kuchora na kupaka rangi wakati npomaliza picha najisikia fahali, kuridika na furaha kubwa. Ni hisia ambayo haina kifani na furaha inayopatikana kutokana na mafanikio mengine. Kwa sababu ni kazi yangu ya mikono na mawazo na imeundwa kabisa na mimi, hii picha huchangia kuongeza ujasiri wangu wa kujieleza na kuonyesha ubunifu wangu kwa wengine. Mwisho napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu zinaleta faida nyingi kwa akili mwili na roho, zinapanua ubunifu, husaidia kupunguza msongo kwa mawazo. Hufundisha subra na uvumilivu, inakuza mshikamano na wengine na kunipa furaha isiyo na kifani. Shuguli hizi ni sehemu ya maisha yangu ambazo hufanya ni ninajaribu kujenga kitu chenye mana kujieleza na pia kufraia kila hatua ya ubunifu. Kwa kweli kuchora na kupaka rangi ni zaidi ya burudani. Ni njia maisha furusa ya kujifunza na darasa laikima. Kuhusu uvumlivu, maono na namna kushugulikia changamoto kwanjia ya ubunifu.

Mara nyingi mimi napanga kazi zangu kwa utaratibu maalumu na kwa ubusara ili kuhakikisha kuwa kila jambo linafanyika kwa wakati wake kwa ufanisi na bila msongo mkubwa. Kwanza mimi huanza kwa kutambua kazi zote zinazohitajika kufanywa. Hii inahusisha kuandika kila jukumu tukio au mradi niliyopewa na kuhakikisha kuwa nimeorodhesha kila kitu bila kuacha jambo lolote muhimu. Kuandika kazi zangu kunanisaidia kuona wazi. Na nini kinachohitaji kipaumbele. Ni lini kitatimia na ni rasilimali gani ninazohitaji. Baada ya hapo hufuata hatua ya kupa kipaumbele kila kazi. Si kazi zote ni sawa bali zinaweza kwa muhimu zaidi au zenye muda mfupi. Kukamilika kwa hivyo huunda mpangilio wa kazi unaoweka kipaumbele kwa mambo muhimu zaidi hasa yale ambayo yanathiri matokeo ya kazi nzima. Au ni ya dharura. Kila siku huwa naangalia kazi zangu. Kutambua nizipi lazima zikamilike leo nizipi zinaweza kusubiri na nizipi zinahitaji kushirikiana na wengine. Hii husaidia kuondoa msongo na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Pili, huunda ratiba au mpango wa muda. Kwa kila kazi huamua ni muda gani, itaweka kwa kila jambo. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa muda wangu unatumika vyema. Badala ya kuishia kutumia muda mwingi kwa kazi moja au kuacha nyengine muhimu. Mara nyingi hujipangia vipindi vya kupumzika kati ya kazi ili akili iwe haiwezi kuchoka. Na hiyo inaboresha kufanisi wa kazi. Kupanga muda pia husaidia kuepuka kusubiri. Hadi mwisho kufanikisha jambo fulani jambo ambalo inaweza kuongeza msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo hujua ni wakati gani na jinsi kuwa na nguvu zaidi na kuwa makini zaidi na kuweka kazi muhimu zaidi wakati huo. Kwa mfano kama ninaona asubuhi ninaweza kuwa makini zaidi na nikiwa na nishati ya kutosha. Kuanza kazi ngumu au yenye mkazo mkubwa asubuhi, kazi rahisi au ya kurudia huachwa baadaye wakati nishati inaweza kupungua kidogo. Au wakati ya jioni husaidia kuhakikisha kuwa kila kazi kushughulikia haraka na kufanya makosa. Zaidi ya hayo kujua umuhimu wa kubadilika na kushughulikia mambo yasiyopangwa wakati mwingine kazi zisizotarajiwa au dharura zinaibuka. Kwa hivyo mpangilio wangu kubadilika kidogo lakini hujizingatia kanuni na kuweka kipaumbele na kuhakikisha mambo muhimu hayachukui muda mwingi. Hii husaidia kudumisha ufanisi bila kuathiri kazi nyingine muhimu. Mwisho napanga kazi zangu kwa kuzingatia usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Hii inahusisha kuhakikisha kuwa siwahi kusahau familia afya na mapumziko binafsi. Kwa sababu kila kitu kinaweza kuwa na msongo wa mawazo au kuharibu afya. Kupanga kazi vizuri kunanisaidia kuwa na muda wa kufanya kila kitu muhimu. Na pia kuendelea kuwa na furaha na utulivu wa akili. Kwa ujumla napanga kazi zangu kwa kutambua kila jukumu, kutoa, kipaumbele, kupanga muda, kutumia nguvu na uangalifu, sahihi, kufanya ukaguzi, kubadilika pale inapohitajika, na kudumisha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Kwa kufanya hivyo nahakikisha kila kazi inakamilika kwa ubora, kwa wakati na kwa ufanisi huku nikijifunza jinsi ya kuwa mtaalamu, bora zaidi, na kutumia muda wangu vyema. Kuwa na mpango wa kazi ni msingi wa mafanikio kazini na katika maisha yangu ya kila siku.

Chakula ninacho kula mara nyingi ni chakula cha nyumbani, kinacho jumuisha mulo wa kila siku. Unao jumuisha wanga, protini na mboga kwa sababu hii ni njia bora ya kudumisha afya. Nakupata nguvu za kufanya kazi kila siku. Kila siku napenda kuhakikisha kuwa mulo wangu unavitubisho muhimu, inavyoitajika mwilini. Kama vile protini, kutoka kwenye nyama, samaki au mayayi, wanga kutoka kwenye ugali, wali au mikate. Na mboga pamoja na matunda hili kupata vitamini na madini kwa kufanya hivyo nina hakikisha kuwa ninakua na nishati ya kutosha. Akili zangu zinabaki makini na mwili wangu unaendelea kuwa na afya nzuri. Kwa upande wa ladha napendelea chakula kilicho na changanya ladha tofauti. Kwa sababu chakula chenye ladha nzuri huchangia furaha na kula na kufanya mwila kuwa wakupendeza. Kwa mfano mara nyingi napendelea kutumia chumvi pili pili na viungo vya asili, vinavyo ongeza ladha bila kuathiri ya afya. Hii ni muhimu kwa sababu chakula siyo tu kinatupa nishati bali pia kina burudisha hisia zetu na kutia furaha ndani ya moyo. Mara nyingi napendelea pia chakula kinachopikwa kwa ustadi wa nyumbani. Kwani chakula kilichopikwa kwa mkono wa mtu, anaye jua ladha na utamaduni cha nyumbani huwa na hisia maalumu na ni cha kipekee. Pili, napendelea chakula kinacho husiana na utamaduni wa familia yangu. Mara nyingi chakula ninachokula, mara nyingi ni kile kilichopikwa nyumbani kinacho uhusiana na mila, sheree au mbinu za karne za familia. Hii hufundisha kuhifadhi urithi na kwa familia. Kudhamini chakula cha asili na kujua historia ya vyakula mbali mbali. Kile kipande cha chakula kinacho kula mara nyingi kina nisaidia kuungana na historia tamaduni na hisia za familia. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa ustawi, wa akili na moyo. Zaidi ya hayo, napendelea pia chakula cha afya ambacho ni rahisi kwa mwili. Kula mara kwa mara chakula kilicho na afya husaidia kudumisha uzito wa mwili. Afya na moyo mfumu wa mmenyo na kinga ya mwili napendelea kuepuka chakula kilicho na mafuta mingi au sukari nyingi. Kwani hii inaweza kuathiri afya kwa muda mrefu. Kila wakati ninapo kula chakula chenye lishe bora najisikia nishati, furaha na utulivu waakili. Mwisho napenda chakula ninachokula mara nyingi kwa sababu inanisaidia kujifunza mipaka. Kuunda tabia nzuri zakula na kudumisha mtindo bora wa maisha wakula chakula chenye vitubisho vyote muhimu, chakula kinacho pendezwa, na chakula kinacho husiana na tamaduni, na jenga afya nzuri, furaha ya ndani na ari ya kushughulikia changamoto za kila siku. Kila kipande cha chakula ninacho kula mara nyingi ni sehemu ya maisha yangu, na njia kujifunza, na njia kudhamini afya, familia na utamaduni wangu. Kwa ujumla chakula ninacho kula mara nyingi si tu kitengo chalishe bali ni mfumo wa maisha wenye furaha afya na mtazamo chanya. Kina nisaidia kuwa na nguvu furaha na ustawi wa akili. Huku nikidhamini oridhii wa kitamaduni na historia ya kifamilia kila mulo ni fursa ya kujifunza kusherekea na kufurahia na maisha kikamilifu.

Habari ninazo pata kutoka katika vyanzo mbalimbali kwa sababu na amini kuwa kupata taarifa sahihi kunahitaji kusikiliza na kusoma kutoka pande tofauti. Kwanza kabisa napata habari kupitia vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa kama vile redio, runinga na magazeti. Vyombo hivyo hunisaidia kufahamu yanayoendelea nchini kama siasa, uchumi, elimu na maswala ya kijamii. Redio hasa ni chanzo kizuri kwa sababu ninaweza kusikiliza habari hata nikiwa kazini, safarini au nyumbani nikifanya kazi nyingine. Pili, napata habari nyingi kupitia mtandao wa saa tofuti za habari na majukua za kidijitali. Mtandao hunipa fursa ya kufuata taarifa kwa haraka na kwa undani zaidi. Kupitia tovuti za habari naweza kusoma makala uchambuzi wa kina na maoni wa taalamu kuhusu mada mbalimbali hii hunisaidia kuelewa sio tu kilicho tokea habari pia sababu na athari zake kwa jamii. Pia mtandao huniruhusu kulinganisha habari kutoka vyombo vyonzo tofauti ili nijiridhishe na ukweli wake. Zaidi ya hayo napata habari kupitia mtandao ya kijamii kama vile Facebook, X, WhatsApp au YouTube. Hapa ndipo habari nyingi huenea kwa kasi hasa zile za dharura au matukio yanayo tokea kwa wakati huo huo. Hata hivyo, ninapo kua nikitumia mitandao wa kijamii huwa makini sana kuchuja taarifa kwa sababu si kila habari inayosambazwa huwa ya kweli. Mara nyingi hutumia mitandao hii kama chanzo cha awali cha taarifa kisha kudhibitisha habari hizo kupitia vyombo rasmi au vyanzo vinavyo aminika. Chanzo kingine muhimu cha habari kwangu ni mazungumzo na watu wengine kama familia marafiki wafanya kazi wenzangu au majirani kupitia mazungumzo haya napata habari yanayo husiana na jamii yangu moja kwa moja kama matukio ya eneo. Changamoto zinazo wakumba watu na fursa zilipo, habari hizo hunisaidia kuwa karibu zaidi na mazingira ninayoishi na kuelewa maisha ya watu kwa mtazamo wa moja kwa moja. Vilevile napata habari kupitia vitabu, majarida na machapisho ya kielimu vyanzo hivi hunipa maarifa ya kina ya muda mrefu. Hasa kuhusu historia, sayansi, afya na maendeleo ya jamii. Ingawa habari kutoka vitabu si za haraka kama vile za mtandaoni hunisaidia kuelewa mizizi ya mambo na kunijengea msingi imara wa kufikiri. Muhimu zaidi nina jitahidi kupata habari kwa njia yenye uwiano na busara. Sijitoshelezi na chanzo kimoja pekee bali mimi hutafuta udhibitisho kutoka vyanzo tofauti. Hii hunisaidia kuepuka, kupotoshwa, kuamini uvumi au kushawishika kirahisi. Kupata habari sahii hunisaidia kufanya maamuzi bora. Kushiriki mjadala ya kijamii kwa uelewa na kuwa raia anaye jali maendeleo ya jamii. Kwa ujumla napata habari kupitia mchanganyiko wa vyombo vya habari mtandao, mitandao ya kijamii, mazungumzo ya ana kwa ana na machapisho ya kielimu. Njia hii hunisaidia kuwa na mtazamo mpana kuelewa dunia inayoendelea. Kubadilika na kuwa na taarifa zinazo niwezesha kuishi kwa ufahamu na wajibikaji katika jamii.

Kipindi cha televisheni ninachopenda zaidi ni kile ambacho unifundisha, uniburudisha na kuniongeza maarifa mapya kwa wakati mmoja. Kwa ujumla napenda sana vipindi vinavyohusiana na elimu ya maisha ya jamii na burudani yenye mafunzo. Aina hii ya vipindi unifanya nijisikie kuwa muda ninaotumia mbele ya runinga unafaida na maana katika maisha yangu ya kila siku. Moja ya aina ya vipindi navyovipenda ni vipindi vya mazungumzo na mjadala. Ambapo watu mbalimbali ukutana kujadili maswala muhimu yanayoathiri jamii. Vipindi hivi unisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada kama elimu, afya, kazi, teknolojia na maendeleo ya jamii. Nina vipenda kwa sababu unifanya nifikirie kwa kina na pia unipa nafasi ya kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine. Pia napenda sana vipindi vya makala maalum. Vipindi hivi unionyesha mambo halisi yanayotokea duniani kama historia ya mataifa, maisha ya watu katika tamaduni, tofauti, maendeleo ya sayansi au changamoto za mazingira ninavyo vitazama kuhisi kama nasafiri kuenda sehemu nyingine bila kuondoka nyumbani. Vipindi vya aina hii unipanua fikra na kunisaidia kuelewa dunia kuwa mtazamo mpana zaidi. Kwa upande wa burudani napenda vipindi vya tamthilia ambavyo vinaujumbe mzito wa kijamii tamthilia nzuri unionesha hali halisi ya maisha kama changamoto za kifamilia. Napambana kimaisha, mapenzi na maamuzi magumu ambao watu ukutana nayo kila siku. Kupitia wahusika wa tamthilia najifunza umuhimu wa maadili. Uvumilivu na kufanya maamuzi sahihi tamthilia pia unisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi. Vile vile napenda vipindi vya habari kwa sababu unisaidia kubaki na taarifa za matukio yanayo endelea ndani na nje ya nchi kupitia habari naelewa hali ya uchumi siasa michezo na maendeleo ya jamii. Ingawa wakati mwingine habari zinaweza kuwa mzito au za kusikitisha na amini ni muhimu kujijua ili kuwa raia mwenye ufahamu na anayejali yanayo endelea katika jamii. Haida, navutiwa pia na vipindi vya vipaji na burudani kama vile mashindano ya kuimba. Kucheza au kuonyesha vipaji mbali mbali. Vipindi hivi unipa msukumo na kunikumbusha kuwa kila mtu ana kipaji chake cha kipekee. Kuona watu wakijitahidi kufikia ndoto zao unipa motisha na kuendelea kufanya bidii katika malengo yangu mwenyewe. Kwa ujumla, kipindi cha televisheni ninacho penda nikile, kinacho nijenga kia kili, kuniburudisha kihisia na kunipa maarifa mapya. Siangalii televisheni kwa ajili ya kupoteza muda tuu bali kutafuta vipindi vinavyoniongeza thamani katika maisha yangu. Kupitia vipindi hivi na pata burudani elimu na msukumo wa kuendelea kukua kama mtu binafsi na mwanajamii.